Chakula ninachopenda zaidi ni wali na maharagwe, hasa yakipikwa kwa nazi, nakipenda chakula hiki kwa sababu kwanza kinanitosheleza sana na kinanipa nguvu kwa muda mrefu. Pia ni chakula cha kawaida kinachopatikana kwa urahisi, lakini kina ladha tamu sana kikiwa kimeandaliwa vizuri na kikiambatana na kachumbari au mboga za majani. Sababu nyingine ninayofanya nikipende ni kwa sababu kinanikumbusha nyumbani na familia. Kwani, mara nyingi kilikuwa kinapikwa wakati wa chakula cha pamoja. Harufu ya wali wa nazi na maharagwe inapokuwa jikoni hunifanya nijisikie furaha na amani. Kwa jumla hiki chakula kinanifanya nijisikie nimeshiba, nimeridhika na nimefurahia.

Kifacha teknolojia ambayo siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi Hii ni kwa sababu simu inanisaidia sana katika maisha ya kila siku Kwanzia mwasiliano hadi kupata taarifa muhimu Kupitia simu unaweza kuwasiliana na familia na marafiki wangu kwa urahisi bila kujali umbali uliopo kati yetu Pia simu unisaidia katika masomo na kazi Kwani inaweza kutafuta taarifa mtandaoni kusoma na pia kujifunza mambo mapya Zaidi ya hayo hutumika kama kifaa cha burudani kwa kusikiliza mziki kuangalia video na kutumia mitandao ya kijamii wakati wa mapumziko Kwa hiyo, simu ya mkononi ni kifaa muhimu sana ambacho Kimeniraisishia maisha na ni vingumu sana kuishi bila kukitumia.

Ndio, napenda sana asali. Asali ni tamu ya asili ambayo sio tu inaladha nzuli mbali pia inafaida nyingi kwa afya. Inapenda kutumia kwenye chai badala ya skari kwa sababu inanipa ladha laini na arufu nzuli. Na pia huamanika kusaidia kuongeza kinga ya mwili. Zaidi ya haya, asali hunisaidia wakati ninapokuwa na kikoozi au maumivu ya koo, kwani uleta nafuu haraka. Napenda pia kutumia pamoja na vyakula vingine au wakati wakui kuiamsha kinywa. Kwa ujumla asali ni kitu muhimu kwangu kwa sababu inachanganya ladha nzuri na manufaa ya afya.

Iyo, napenda kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya kawaida. Sababu kubwa ni kwa sababu GPS unirahisisha sana safari hasa ninapokwenda sehemu nisizojua vizuri. Unionyesha njia fupi na sahihi na pia unisaidia kuhepuka kupotea au kuchelewa kufika ninakoenda. Pia GPS hunipa taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ya barabara kama kuna fuleni au njia imefungwa. Hivyo naweza kubadilisha njia mapema. Hiyo hunifanya nijisikia salama na mwenyewe kujiamini zaidi wakati wa safari. Ingawa ramani ya karatasi ni nzuri ya kufundisha, GPS ina unipa urahisi na uhakika zaidi ndio maana ni napenda zaidi ni napo safiri.

Lugha ningependa sana kujifunza ni lugha ya kifaransa. Ningependa kujifunza kwa sababu ni lugha inayozungumza katika nchi nyingi duniani. Hivyo inanipa fursa ya kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Pia kifaransa ni lugha yenye mvuto na matamshi mazuri. Jambo linalofanya ni tamani zaidi. Zaidi ya hayo, kujua ufaransa kunaweza kunisaidia katika masomo, kazi na hata safari za kimataifa hasaa nikitembelea nchi zinazotumia lugha hiyo kujifunza lugha hiyo mpya kunanipanua ufahamu wangu na kunifanya nijiskie mwenye ujasiri Zaidi ninapokutana na watu wapya Kwa ujumla kifaransa ni lugha ningependa kujifunza kwa sababu ya umuhimu wake na uzuri wake.

Kisha Kwa kawaida, hanza kwa kumaliza shuguli zangu za siku kama kazi au masomo. Napenda kuchukua muda mfupi kujipanga kwa kuhakikisha mambo muhimu ya yamemikamilika na kupanga nitakachofanya siku inayofota. Uo ni wakati ambao ujaribu kutuliza mawazo kwa kuachana na presha ya mchana. Kwa kawaida, huanza kupumzika majira ya saa kumi na mbili jioni au saa moja usiku. Wakati huu napenda kukaa chini kukula chakula cha jioni kwa utulivu na wakati mwingine kuzungumza na familia au marafiki. Kupumzika mapema unisaidia mwili na akili kupata nafuu bada ya siku ndefu kuhusu shereza joni, spendi shereya kubwa sana kila siku Lakini napenda mambo madogo kama kusikiliza mziki laini kuangalia kipindi au filamu, inaopenda au kusoma vitabu Akatu mingine, napenda kutafakari ya kuandika mawazo yangu ili kuachilia yaliyonisumbua usiku nzima Ninajiandaa kulala huwanza kwa kuacha kutumia simu au vifavya ki elektroniki Kisha kuoga na kunawa ili nijisikie msafi na mtulivu Bade hapo ujaenda kitandani ni kiomba na kutafakari kwa muda mfupi kabla ya kulala Hii unisaidia kupata usingizi nzuri na waamani Kwa ujumla jioni unipa furahaa ya kipeke kwa sababu ni wakati wa utulivu na mapunziko Ninajisikia huru salama nimeridhika kwa kumeza siku hisia hii unipa matumaini ya nguvu na kuanza siku mpia kesho.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano na maelewano kati ya wafanyakazi na viongozi wao. Wakati wanapo heshimiana kila moja hujisikia kuthaminiwa na kusikilizwa. Jambo linaloongeza motisha na bidii kazini. Mawasiliano mazuri pia husaidia kupunguza migogoro na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi zaidi. Pia mazingira ya kazi yanakuwa mazuri ikiwa kuna usalama na faraja mahali pa kazi. Hii inajuimisha ofisi au eneo la kazi kuwa safi, salama na lenye, vifaa vinavyohitajika. Ili mfanyakazi aweze kutekeleza majukumu yake bila usumbufu. Wakati mfanyakazi anapofanya kazi katika mazingira salama yenye utulivu, huwa na uwezo mkubwa kuzingatia kazi yake. Zaidi ya hayo, uthamini na motisha vina mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya kazi. Wafanyakazi wanapothaminiwa kwa kazi wanazofanya kwa maneno au zawadi, hujihisi, na thamani, na kujituma zaidi. Pia fursa ya kujifunza na kujiendeleza hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Kwani mfanyakazi huona ana nafasi ya kukua na kufanikiwa. Kwa ujumra, mazingila mazuri ya kazi huleta furaha tija na mafanikio kwa wote.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kupitia simu naweza kuwasiliana kwa urahisi na familia, marafiki na watu wa kazini kwa kupiga simu, kutuma ujumbe au kutumia mitandao ya kijami. Hii hunisaidia kudumisha uhusiano na kushirikiana na wengine bila usumbufu waote. Pia ninatumia sana kwa kupata taarifa na kujifunza mambo mapya Napenda kusoma habari, kutafuta masomo mitandaoni na kuangalia video za kielimu ambazo huniongeza maarifa Wakati wa mapumziko simu hunisaidia pia kwa burudani kama kusikiliza mziki na kuangalia vipindi ninavyopenda Kwa ujumla simu yangu ni kifaa muhimu kinachonisaidia katika mawasiliano, elimu na burudani katika maisha ya kila siku.

Musana katika maishi yangu ni wakati nilipofanikiwa kumaliza masomo yangu Tukio hii ilikuwa la maana kubwa kwa angu kwa sababu lilikuwa matokeo ya juhudi, uvumulivu na kujitolea kwa muda mrefu Haikuwa safari rahisi kulikuwa na changamoto nyingi kama uchovu, presha na wakati mwingine kukata tamaa lakini niliendea kupambana hadi mwisho siku hiyo ili nifanya njisikie furaha na furaha kubwa Asa nilipo waona familia na watu waliokua kuniunga mkono wakinifurahia mafanikio yangu Tukio ilo lina nifundisha kuwa kwa bidii na subira mtu wanaweza kufikia malengo yake. Pia linaongeza kujiamini na kunipa motishia ya kuendelea kujitahidi katika hatua nyingine za maisha. Kwa jumla ilo ni tukio ambalo sita lo sawo kamwe kwa sababu ilibadisha mtazamo wangu na kunipa matumaini ya maisha bora zaidi.